Kitu cha maana ambacho mimi hukinunua sana ni viombo vya kielektroniki Kabla ya kununua vyombo vya kielektroniki hatua ya kwanza kabisa huanza na kufanya utafiti wa bei kwenye maduka mbali mbali na mtandaoni na ya pale mtaani ili kupata picha kamili ya soko Baada ya hapo hatua inayofuata ni kuweka akiba kidogo kidogo ili mwezi kila mwezi kutoka kwa mapato ya kawaida hadi kiasi kinachohitajika kitimie siku ya ununuzi ikifika mimi huenda kwenye duka ya nililo linalofahamika kisheria na kuhakisha kuwa kifaa kina risiti ya lisi na dhamana ya matengenezo ikitokea hitilafu yoyote nikiwa ndani ya duka huwa na ninaomba kifaa hicho kiwashwe na kujaribiwa mbele yangu ili kukagua kama kazi zote za ndani zinatenda kazi inavyostahili vile vile mimi hukagua kwa umakini mkubwa vifunganisho vyote vya vifaa vya ziada vinavyopaswa kuambatana na kielektroniki hicho ili kuhakikisha kwamba hakuna kilichopungua Baada ya kukirekeribisha kikamilifu na ubora wa kimalipo hufanyika kupitia njia salama ya simu au pesa taslimu kisha kifaa husafirishwa hadi nyumbani kwa usalama.

Kulizaji wajinzi ya kulipa bili za kila mwezi Unausu kufuata utaratipu maalumu uliowekwa wa kidigitali mara tu baada ya kupokea mishahara au mapato ya shuguli zangu mimi hutenga kiasi maalumu cha fedha kwa ajili ya uduma za msingi kama vile stima maji mtandao wa nyumbani bili zote hizo kwa kawaidi utumiwa Utumwa kupitia ujumbe mfupi wa simu zikiwa na nambari maalumu za kaunti na kiasi kamili kinachopaswa kulipwa mchakato mzima wa malipo ufanyika moja kwa moja kupitia huduma ya pesa kwenye simu ya mikononi bila ulazima wa kutembelea ofisi za zote za huduma. Mimi huingia nambari ya kampuni husika, kisha nambari yangu ya county, na mwisho kiasi cha fedha kinacho hitajika pale na kuweka nambari ya siri iliku idinisha muamala. Uwa baada ya malipo kukamilika mi hupokea ujumbe wa udhibitisho unavyo onyesha kuwa pesa zimefika na deni Limefutwa ujumbe huu wa simu Unaifadhiwa kwa makini na kama risiti rasimili kutumika kama dhibitisho kukiwa na hitilafu yoyote au mabadiliko ya mifumon ya kampuni Izo siku za usoni.

Ulinganisha jikati ya maisha zamani na ya sasa, unaleta picha kamili ya jinzi mambo ya navyo badlika zamani jambo lililo kuwa bora zaidi ni garama ya chini ya maisha maisha na usiano wakaribu wakijami mitaani bei za vya kula vya msingi zilikuwa za bei nafuu na mazingira ya likuwa na utulivu mwingi pamoja na usalama wa kutosha bila hofu maisha na usiano wakaribu wakijamii mitaani bei za vya kula vya msingi zilikuwa za bei nafuu na mazingira ya likuwa na utulivu mwingi pamoja na usalama wa kutosha bila hofu watu walikuwa na jali majirani zao kwa karibu na mwingiliano wa ana kwa ana ulikuwa kawaida na wenye msingi tabiti. Mifumo ya ki digitali imeraisisha mawasiliano malipo ya bili na hata utafutaji wa habari arufuza za kibyesha kutoka mahalipopote. Uduma za usafiri wa matatu zimekuwa na utaratibu mzuri zaidi na miundo mbinu ya barabara ime boreka na ikilinganisha na miaka ya nyuma mabadiliko haya ya naonyesha kuwa zamani kulikuwa na amani na uchumi na fuu Wakati sasa hivi kuna uraisi wa kufanya mambo na kasi kubwa ya kupata uduma za kila siku.

Kuna tofauti ya kizazi cha sasa na kile cha wazazi wangu ajidirisha wazi wakati wa wakati wa kufanya maamuzi ya msingi na mtazamo wa maisha. Kizazi cha wazazi kiliweka kipaombele kikubwa kwenye dhana ya ustahimilifu, subira na kufuata njia zinazofamika kitamaduni ili kupata mafanikio kwao. Usalama wa kazi ya kudumu, ununuzi wa ardhi na kujenga boma dhabiti ilikuwa ndiyo mweleko mkuu na wa pekee wa maisha. Kwa upande mwingine kizazi cha sasa kinaendesha zaidi na kazi ya mabadiliko teknolojia na kidijitali na uhuru wa binafsi mawazo ya vijana wa leo Yanalenga kupata matokeo ya haraka, kujaribu mbinu mpya za biashira mtandaoni na kutafuta fursa nje ya mifumo, rasmi ya ajira Hakuna tena utegemezi wa dhana ya kufanya kazi moja yaishe yote kwani watu wanabadilisha fani za kulingana na mienendo ya soko ya sasa Hali hii inatengeneza pengo kubwa ambapo wazazi wanaona kizazi kipya kinakosa uvumilivu na nidhamu ya kitamaduni. Wakati huo huo kizazi cha sasa kinaona mtazamo wa wazazi kama ulioitwa na wakati na usioendana na mazingira ya sasa ya ushindani.

Eneo ni napoishi ni sehemu ya makazi ya kawaida ya watu inayo patikana karibu na mjii mkuu mazingira haya yana jumuisha mchanganyiko wa majengo ya gorofa na ku yakukodisha na nyumba za kawaida zilizo zungushwa na nyaya au kuta kwa ajili ya usalama barabara huu inayoelekea hapa imetengenezwa kwa lami ingawa vijia vingi vya kuingia mitaani bado ni vumbi na huwa na matope wakati wa msimu wa mvua Kila asubuhi na jioni mtaa huu uwa na harakati nyingi za watu wanaoelekea huku kurudi kutoka kazini kutumia matatu na piki piki katika wa vituo vya mabasi na kando ya barabara. Kuna biashara ndogo ndogo kama vile vibanda vya mboga maduka ya jumla kinyozi ambazo utoa huduma za msingi kwa kazi. Kelele za magari na mazungumzo ya watu ni jambo la kawaida hapa wakati wa mchana lakini hali ya utulivu hurejea usiku mkubwa baada ya biashara kufungwa. Upatikanaji wa maji na stima ni wa stani ingawa kuna wakati huduma hizi ukatika kwa saa baada kadhaa bila taarifa yote kutoka kwa kampunu husika ni mahali panapofaa kwa maisha ya kila siku kwa sababu ya urahisi ya usafiri na garama nafuu za maisha.

Kuhuzu swala la kula chakula nje ya nyumbani, mi hupendelea kwenye, kuenda kwenye hoteli za kawaida za kitamaduni zilizopo karibu na mitaani maeneo haya kwa kawaida yanajulikana kwa kuandaa vyakula safi vya nyumbani kama vile ugali, skumawiki, nyama, choma, kukaanga kwa bei nafuu sababu kuu ya kuchagua mahali hapa si mambo ya hawe viya humapambano hali ni uhakika wa kupata chakula chenye ladha halisi kinachoshibisha viziuri mazingira ya hoteli hizi huwa na rakatu nyingi ambapo utaratibu wa kuagiza chakula na kuhudumiwa huchukua muda mfupi sana tangu unapoingia meza Viti vimepangwa kwa njia ya kawaida ili kuruhusu watu wengi kukaa na kula kwa haraka kabla kurejea kwenye shuguli zao za kila siku mbali na chakula chenyewe faida nyingine ni maeneo haya wazi na bei ambapo kila mtu kimeandikwa kwenye oroda maalum ukutani Hakuna gharama za ziada au ushuru usio eleweka Jambo linalofanya ununuzi wa malipo kupitia simu ya mkononi kuwa mchakato mwepezi usio na usumbuvu wowote wa kifeda.

Kuhusu swala la kununua vitu mtandaoni jibu langu ni ndio Kwa sababu ya urahisi na huo mchakato matumizi ya programu mbalimbali kwenye simu yamerahisisha sana jinsi ya kutafuta na kupata bidhaa bila kuhitaji kutembea umbali mrefu hadi madukani mtu anaweza kukagua picha kusoma maelezo ya bidhaa na kulinganisha bei za wauzaji tofauti akiwa ameketi pahali pamoja nyumbani au kazini. Faida kuu ya mfumo huo ni uwepo wa huduma ya usafirishaji inayofikisha mzigo hadi mtaani au kwenye kituo cha karibu cha usafiri malipo mengi hufanyika kwa kutumia njia ya pesa kwenye simu ya mkononi Jambo ambalo linaloondoa hatari ya kutembea na pesa taslimu mfukoni Mara nyingi mimi hupendelea kuchagua wauzaji wanao rushusu malipo kufanyika baada ya bidhaa kufika na kukaguliwa ili kuhakikisha ubora wake. Hata hivyo, ununuzi wa mtandaoni unahitaji umakini mkubwa ili kuepuka kupokea bidhaa zisizo sahihi na kupoteza fedha kwa matapeli. Licha ya changamoto hizi ndogo, utaratibu huo bado ni njia bora inayookoa muda mwingi na kupunguza gharama za usafiri mitaani kila siku.

Uhifadhi wa chakula ili kikae kwa muda mrefu unahitaji kufuata mbinu za kitamaduini na za kisasa kulingana na aina ya chakula chenyewe Kwa nafaka kama mahindi na maharagwe hatua ya kwanza kabisa ni kuanika juani vizuri ili kuonda unyevu wote unaowezakuleta huleta ukungo Baada ya kukauka kikamilifu nafaka hizo huwekwa kwenye magunia safi na vyombo vikubwa vya plastiki vilivyofungwa vyema Mara nyingi zikiwa zimechanganywa na dawa za kuzuia wadudu kwa upande wa vyakula vilivyopikwa na mboga au nyama matumizi ya kifaa cha jokofu ndio njia ya uhakiki uhakika zaidi ya kuzuia uharibifu wa haraka nyama mbichi hukatwa kwa vipande vidogo kulingana na kiwango cha mlo mmoja Kisha huwekwa kwenye mifuko safi na kuhifadhiwa kwenye sehemu ya barafu ambapo inaweza kukaa kwa wiki kadhaa mboga nazo husafishwa na kukaushwa kabla ya kuwekwa kwenye sehemu ya baridi ya Wakati zinyauke au kuoza vile vile vyakula vingine kama vile samaki au nyama vinaweza kukaushwa kwa moshi na kuwekwa kwenye chumvi nyingi ili vikae muda mrefu bila kuharibika hata kukiwa hakuna stima mbinu hizi zote husaidia kuhakikisha chakula kinabaki salama na kupunguza upotezaji wa rasilimali nyumbani.

Wakati wa mapumziko unajumuisha shuguli raisi zinazo lenga kuupa mwili na akili na fasi ya kupumzika baada ya kazi nyingi za wiki Mara nyingi utaratibu huu uanza kwa kukaa, tu sebuleni na kupunguza matumizi ya vifaa vya kidigitali li kujiepusha na kelele za kikazi huu unakuwa muda mzuri wakunywa kikombe cha chai ya moto kwa utulivu Huku nikitazama mazingira ya inje ya boma kusikiliza radio kwa sauti ya chini Ikitokea kuna uitaji wa kutoka inje mimi upendelea kutembea kwa miguu mbali mfupi mtaani ili kunyoosha viungo vya na kupata hewa safi Wakati wa matembezi haya hakuna haraka ya kuwai mahali na furusa ya kuona tumienendo ya kawaida ya maisha ya mitaani bila shinikizo lolote Wakati mwingine mimi utumia saa hizi chache kukutana na marafiki wakaribu kwa ajili ya mazungumzo ya kawaida ya sio na mipango mizito ya kimaisha masaa ya jio ni ya kifika mimi urejea nyumbani mapema ili kujitayarisha kwa ajili ya kulala kwa mda mrefu zaidi ya siku za kawaida ma pumziko haya yanasaidia kurejesha nguvu zilizopotea na kuweka mwili tayari kwa ajili ya kuanza ratiba za wiki inayo fuata.

Kati ya kuajiriwa na kujiajiri hapa Kenya. A yote yana faida. Lakini ibinafsi ningechagua kujiajiri. Mishahara mengi ya haisai haisa dufu gharama za maisha, m na hitaweka ukomu wa kipato. Kujiajiri kunakupa, uhuru wa kukwepa sikiasa sof za ofisi foleni za subuhi, zaa mh za barabarani huku kukupa nafasi ya kuji pangia kipato na kutengeneza ajiri kwa vijana wenzako mtaani. Hata hivyo kujiajiri Kenya sio mchezo. Nakutana na mikikia, kra leseni za kaunti na changamoto za mitaji na au mikopo yenye riba kubwa Kuna wakati biashara inasuwasuwa na kukosa uhakika wa pesa, ya mwisho wa mwezi kama ilivyo kwe ilivyo kweja kuajiriwa Mwisho wa siku ku kuajiriwa kunaweza kuwa daraja za zuri la kuanzisha elim ili kupata mtandao wa kumtaaji. Lakini kama unataka uoro wa kweli wa kifedha, nakuchukua hatima yako mikononi kujiajiri ndio jia bora zaidi, ilimuradi uwe na moyo mugumu wa kukabiliana na, mawimbi ya soko.

Kuhusu rafiki mzuri kwangu mimi ni sifa kutatundizo zinazo mfanya mtu kuwa wadhamani kwangu ya kwanza kuwa mkweli asiye na tashibihi Sitaki mtu wakuniambia kile tunataka kusikie ili ya anifuraishe ya rafiki wakweli ni hile wakukuambia ukweli hata kama unaumiza Lakini anafanya hivyo kwa ni ya kukujenga na si kukushusha au kuku badi kukudalilisha mbele za watu ya pili, kuwepo wakati wa shida na raha ni rahisi sana ku kusharekia mafanikio au kukaa pamoja mambo yakiwa shuari Lakini kipimo alisi cha urafiki kinajulikana wakati maisha ya mishikana au mambo yameharibika Rafiki mzuri ni ela asiye toweka ukipitia bonde la mateso ya tatu ni kuweshimu mipaka na kukua pa moja Ayitaji kuwepo kila saa au kukupigia simu kila siku ndipo ajui munashia uhusiano Anailewa ya kuwa kila moja, anapilika pilika zake za kusaka maisha na badala ya kushushana, unachochiana kufanya vizuri na kupigia hatua mbele.

Kuhusu majira ninayependa ni majira ya vuli. Ni kipindi ya ambacho kinavutia, kina ujumbe, wake maaluma kipe. Ingawa hapa kwetu, hakuna mabadiliko makubwa ya misimu minne kama ilivyo kwenye nchi za bali. Kitazama uzuri wake fikra na kimazingira vuli inabeba maana nzuri sana. Hapa kuna kile kinachonivutia kuhusu vuli, hali ya hewa ya utulivu na baridi ya kiasi. Baada ya joto kali au jua la kuchoma vuli inaleta upepe mwanana kwa hali ya hewa kupendeza ambaye natulia akili na wakati mwafaka wa kupumzika na kufikira mambo kwa kina. Ishara ya mabadiliko na kuzaliwa upya. Kuona majani yakibadilika rangi na kuanguka kunatukumbusha ukueli wa kimaisha kwamba kila, hatua inafika mwisho na kutuo nafasi wa mwanzo mpya. Ni msimu unaofundisha kukubali mabadiliko na kuachilia yaliyopita na pia nafasi ya kutafakari na kujipanga ile dirisha nzuri na kukaa chini kusoma vitabu Kitabu kizuri au kutafakari malengo binafsi bila haraka za hapa na pale Mwisho wa siku vuli inakupa hisia za zamani ya ndani na kukumbusha uzuri uliopo hata wakati mambo yanapobadilika msimu hadi msimu.

Barabara ninayop njia ninayopenda kwangu ni barabara ya Thika Kwa sababu kuna mti ndo wanaladha yake kipekee ambayo huyezi kulinganisha nasehemu nyingine yote Hu sio tu matembezi ya kawaida ya kunyoosha miguu bali ni kama safari ya kush kushudia mapigo ya moyo na kushamirashamirza kijijiletu njia hii navutia kwa sababu kadhaa ambazo nitazieleza ya kwanza ni nishati na shuguliza jiji Kwanzia mwangaza wa magari yanayo pita kwa kasi kwenye barabara kuu wale hararakati za watu wana wanao kimbiza na shuguli Aza kila siku kuna uwai mkubwa unao kupaha masa ya kusonga kwenye barabara huu Pia mandhari ilio ilio changanyika kutembea kwenye eneo maeneo kupita kwa miguu na madaraja ya juu Kuna kupanafasi ya kusimama kwa umda na kutazama mandhari pana ya mji kutoka juu kuona jinsi magari yanavyo tirika kama mto wa mto wa chuma na jinsi majengo ya navyojengwa kwa kasi la mwisho ni hali halisi ya maisha hakuna kujificha hapo, una shudia ubunifu na hasol za wana inchi wakawaida ukipambana na maisha ni mazingira na kukumbusha ukweli wa maisha ya kila siku na kukupa mda mzuri wa mawazo Huku ukisikiliza, keleleza jiji, zikisikika kwa umbali na kama mziki wanyuma.

Kujiendea vizuri kabla mkutano kuna saidia kuingia nikiwa na ujasiri na mwelekeo uliyo wazi Hapa ndiyo njia kuna njia ambazo mii hutumia kujiandaa Kwanza ni kupitia jina mapema nasoma kwa umakini malengo ya mkutano ili kujua hasa Kile kinacho tarajiwa kujadilia huku ama ulio ili nisionekana ni meshikwa na butwaa kusanya takwimu na nyaraka muhimu hamna reporting au maelezo yoyote muhimi ya kusaidia hoja zangu ili zisimame kwenye msingi dhabiti badala ya maneno matupu. Ingine ni kuandaa maswali na hoja kuu. Huwa najipanga na maswali machache ya msingi na mambo makuu mawili au matatu ni nayotaka kusizitiza ili nisisahau wakati wa majadiliano.

Kwenye mtandao napenda sana kufuatilia maudhui ya nayoeleza mambo kwa kina bila kupoteza uhalisia wetu Ninavutiwa zaidi na makala makala na mijadala ya falsafa na historia hasa vichwa vya habari au video vina zinazo chambua maisha mfumo wa jamii asili ya mwanadamu kwa luga nyepesi lakini yenye mashiro Pia huwa nafurahia machapisho ya kiakili na uchambuzi wa vitabu maeneo maeneo ambayo watu wanajadili mawazo mapya wa sayansi Najizi ulimwengu unavyo kwenda badala ya udagu wa kawaida Pia napenda mazungumzo ya wazi ya mtaani Udui ya naya kisi maisha alisi ya kila siku changamoto za kiuchumi na jinzi watu wanavyo pambana kupiga hatua kila bila kujipendekeza wala kupaka mafuta kwenye mgongo wa chupa.

Binafsi msimamo wangu wa kuhusu kuoga maji ya moto unategemea kabisa hali ya hewa ya nje na wakati wa siku ya nya Kipindi cha ubaridi mkubwa wa asubuhi za mapema ambapo upepo wa baridi unavuma kwa fujo maji ya moto yanakuwa mkombozi wa ukweli yanasaidia kulainisha misuli ilio kala kutuliza akili na kukupa nguvu ya kwanza kumaliza siku bila meguna ya shida Ata hivyo siku ambazo jua linawaka na hali ya hewa ikiwa na juto kiasi maji ya moto yanakuwa kero tu Wakati huu wakuona kinachoshinda maji ya kawaida au ya ubaridi kidogo ili kukata joto na kukupa hisia za uchangamfu wa haraka Mwisho wa siku, maji ya moto ni mazuri kwa ajili ya kutuliza mwili baada ya pilkapilka ndefu Lakini matumizi yaki yanaposwa kwenda sambamba na mabadiliko ya mazingira yanayotuzunguka.